Mimi ninaoga mara moja kwa siku asubuhi tu ama kama sitaoga asubuhi nitaoga jioni lakini mimi siogi zaidi ya maramoja kwa siku najua pia wanasayansi wanasema pia sio mzuri kuoga sana paswa tu unaoga maramoja sijui wanasema sio mzuri kwa ngozi kwa hivo mimi ninaoga tu mara moja kwa siku.